Mimi huwa najitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kwa njia mbali mbali. Kwanza ninafanya biashara zangu nikitumia mifuko ya kitambaa au karatasi badala ya vifuko vya plastiki. Pia natumia chupa za maji nazoweza kutumika mara kwa mara badala ya kununua chupa za plastiki kila siku. Nilipoteza tabia kununua vyakula vilivyofungwa kwenye plastiki. Sasa ninapenda kununua vitu kama mboga na matunda moja kwa moja bila kufunga. Pia ninawasimulia watu wengi jirani na marafiki jinsi tunawaza kuishi bila plastiki. Kwa ujumla kila kitu kidogo ninachofanya kwa lengo la kulinda mazingira.

Naam, majira yangu mazuri zaidi ni asubuhi. Najipenda sana wakati wa mapema asubuhi hasa siku zenye jua. Kwa mara nyingi ninashiriki majira hayo na familia yangu, tunakula kiamsha kinywa, pamoja na kuzungumza kuhsu siku hivi itakavyokuja. Ninafikiri asubuhi ni wakati wa kuanza upya bila wasiwasi wa siku iliyopita. Kuna siku moja nilipokuwa mdogo nilitembea shuleni mapema asubuhi na babu yangu na tuliwaona ndege wakiimba. Tangu siku hiyo, nimependa sana wakati huo wa asubuhi. Shughuli yangu inayonipendeza zaidi asubuhi ni kusoma kitabu changu nje ya nyumba au kuchukua chai ya asubuhi nikisimama kwenye veranda. Pia ninapenda kutembea kidogo kabla ya kazi kuanza. Kuhusu hali ya hewa, najisikia vizuri sana wakati anga ilipokuwa safi na hewa inapokuwa baridi kidogo. Inanipa nguvu na furaha ya kuanza siku kwa moyo safi. Kwa ujumla, asubuhi ni wakati wa amani, matumaini na mwangaza. Naam, ni hayo tu kwa sasa.

Kuna ujuzi moja ambao ningependa kuimarisha zaidi. Ini nile wezo wangu wa kuzungumza mbele ya watu wengi. Mara nyingi ninajisikia wasiwasi au kufunjika moyo nikipata fursa ya kusema hatira. Na ikiri ikiwa ningeweza kujifunza zaidi na kufanya mazoezi ya mara kwa mara nungekuwa na ujasiri zaidi na kusema kwa uhakika. Pia ningependa kujifunza zaidi kuhusu matumizi ya teknolojia. Haasa programu za ofisi kama Excel na PowerPoint kwa sababu zinafaa sana na kazini na katika masomoni. Tunapata kuwa zinatumika sana kazini na sokoni na masomoni pia. Kwa kuimarisha ujuzi huu ningeweza kufanya kazi kwa urahisi zaidi na kupata muda zaidi kwa ajili na mambo mengine. Na kwa ujumla, najua kuwa kujifunza hakuna muisho na kila ujuzi mpya unanipa nguvu zaidi maishani na kazi.

Aha, siasa ni jambo muhimu sana maishani mwetu, lakini mimi si mpenzi sana wa kuzungumza kuhusu yake ili kila wakati. Kwa kweli ninamwamini kwa kila mtu ana haki ya maoni yake na mara nyingi hayo maoni yanaweza kusababisha migogoro ikiwa watu hawasikilizani. Lakini ninapenda kujifunza kuhusu mambo ya siasa. Sana sana vipengele kama sheria, uchaguzi na jinsi serikali inavyofanya kazi. Kwa sababu hayo yanahusu maisha yetu kila siku. Nina soma habari zinazohusu siasa ili nisizivunje. Lakini sina hamu kuingilia mjadala kali kuhusu viongozi au viama vya kisiasa. Sana sana mimi nashiriki kwa utulivu. Najipata kuwa ninajua, nasikiliza. Lakini sitaki kuzungumza siasa kama ni jambo la kucheza au la kuchukiana.

Ninapohitaji msaada kazini mimi hujaribu kufanya mambo mawili. Kwanza ninajaribu kuelewa tatizo wenye kwa kusoma au kufanya utafiti kidogo. Ikiwa bado sina suluhisho basi nina amua kuomba msaada. Nina muendea rafiki yangu wa kazi au meneja wangu kwa utulivu na kumuambia tatizo langu kwa wazi. Kwa hivyo sitaki kusema sijui tu bila kujaribu lakini pia sina wasiwasi kuomba usaidizi ikiwa nimeji kokota. Pia mara nyingi ninatumia rasili mali za mtandaoni kama video fupi fupi au maandishi yanayo eleza jinsi ya kutatua tatizo kama lile. Lakini kama ni jambo la haraka basi ninamuomba mtu alie karibu nami moja kwa moja. Kwa ujumla mimi najua kuwa hakuna mtu ambaye anajua kila kitu. Na kuomba msaada sio udhaifu bali ni njia ya kujifunza na kuendelea kazini.

Wakati wa likizo mimi ya hupenda na kujistawisha na kwa njia tofauti. Kwanza ninapenda kusoma vitabu hasa hadithi fupifupi ama vitabu vya maarifa ambayo sivyo za kazi. Pia ninapenda kutembea mahali penye utulivu kama bustani au karibu na mto ili nijipumzishe akilini na mwili. Mara nyingine ninapanga wakati wa kuchekesha na familia au marafiki. Tunacheza michezo za ubongo kama bao au karata ama kadi. Au tu kukaa pamoja na kuzungumza kuhusu mambo ya kawaida ya maisha. Pia ninahitaji kufanya jambo jipya kila likizo kama vile kupika vyakula vipya kujifunza ujuzi mfupi kama kueka matamanio na ama kucheza muziki kidogo pia So kwa ujumla mimi likizo ni wakati wa kujipumzisha. Kujifunza kitu kipya na kujikuamua na shughuli za kila siku. Hivyo najitahidi kuwa na usawa kati ya raha na matumaini.

Mimi ninapendelea surwali. Surwali zinanifanya nijiskie huru zaidi, zinaniruhusu kutembea, kukimbia, ama kuketi chini bila wasiwasi. Pia, zinastahimili mazingira mingi. Ikiwa nibaridi au joto, kuna aina ya surwali inavyo faa. So kwa ufupi, surwali nichagua lango wa sababu zinaniparaha na uwezo wa kufanya mambo mengi bila kujikaza.

Ndiyo, ninapenda kucheza mchezo ya ubao. Mcheza kama bao, chess au ludo unanipendeza sana kwa sababu zinahitajika akili na makini. Si kama michezo mengine ambayo inategemea nguvu tu. Hapo unahitajika kufikiria hatua yako kabla ya hujaweka. Mara nyingi ninacheza bao na babu yangu nyumbani. Ni wakati mzuri wa kujifunza, kucheka na kujisikia karibu na haya. Hata kama ninapoteza, najifunza kitu kipya kila mara. Pia mchezo ya ubao haifai kuwa tu kwa watoto. Wazee pia wanaweza kucheza au kupata furaha. Inasaidia pia kuimarisha uhusiano kwa sababu unahitaji kusikilizana na kushirikiana. Kwa ufupi mimi ninapenda michezo ya ubao kwa sababu ni rahisi yenye maana na yanazungumzia akili zaidi kuliko mwili.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kufanya mambo kadha. Kwanza ninaanda orodha ya kazi kila asubuhi ili nisijipoteze. Na kujua jambo gani linapaswa kufanyika kwanza. Pia ninajaribu kutumia teknolojia kama programu za kukumbuka wa kukalenda ili nisikilize muda wangu vizuri. Mara nyingine ninaweza tena kazi niliofanya siku iliopita na kuuliza je nilifanya hivi kwa njia bora zaidi. Ikiwa naona tatizo, inafanya mabadiliko kidogo kwa siku ilio inayo fuwata. Pia ninapokea maoni kutoka kwa wenzangu kwa kazi au viongozi wangu bila kuchukia. Maoni hayo yananiwezesha kujiona tofauti na kuboresha utendaji wangu. Mwishowe najitahidi kujifunza ujuzi mpya unaohusiana na kazi yangu kama matumizi ya kompyuta au mawasiliano. Kwa sababu ujuzi huo unanisaidia kufanya kazi haraka na kwa ubora. Kwa ufupi kuboresha michakato ya kazi si kitu kimoja tu ni mchanganyiko wa mpango mazorezi na tayari ya kubadilika.

Maishani nimejifunza hekima nyingi lakini moja tu inanisimamia. Kila kitu kinachukua wakati wake. Nilipokuwa mdogo nilidhani kuwa mambo yote yanapaswa kufanyika mara moja kama kujifunza kufanikiwa ama kuwa kupata majibu. Lakini sasa najua kuwa maisha hayana haraka za kudumu. Kila jambo lina mwanzo kati na mwisho hata mti kubwa ulianza kama mbegu mdogo. Nimejifunza pia kuwa kushindwa siomisho, ni sehemu tu ya kujifunza. Na kila mara ninapopoteza, ninajikumbusha kuwa ni hatua moja tu kuelekea kufanikiwa. Pia nimeona kuwa kuvumilia, kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza na kuheshimu watu tufauti ni njia bora ya kuishi kwa amani. Kwa ufupi, hekima yangu ni hii. Usijikose, usije kuchukia wengine na uwe tayari kujifunza kila siku hata kutoka kwa makosa yako.

Ninajihisi kuwa tathmini za kazi ni muhimu sana. Zinatusaidia kujua kama tunafanya kazi yetu vizuri ama kuna sehemu tunahitaji kuboresha. Kwa kweli, bila tathmini, mtu anaeza kuendelea kufanya makosa bila kujua. Lakini, ninapenda tathmini iwe ya ujasiri, yani, isiyokuwa tuu ya kuhukumu, bali pia kuelekeza. Ningependa meneja aweze kuniambia nimefanya nini vizuri nakisha anionyeshe jinsi ya kuboresha yale ambaye hayajaenda vizuri. Pia, najua kuwa tathmini haifai tu kuwa wengine. Ninafanya tathmini yangu mwenyewe. Mara nyingi baada ya kazi, nikiulizwa je nilifanya hivi kwa njia bora zaidi. Hii inanisaidia kuwa bora zaidi kila siku. Kwa ufupi, ninathamini tathmini za kazi kama chanzo cha maendeleo ushauri na ujuzi basi si jambo la kuchukia bali la kushukuru.

Na chumba changu kinacho nipendeza zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Sikuwa sababu ni kubwa sana bali kwa sababu ni mahali pa utulivu na upumzaji. Na kumbuka siku nilipofanya mpango wa chumba hicho mwenyewe. Nilichagua rangi ya ukuta, vitanda na hata picha za familia nilizoweka juu ya ukuta. Kila kitu kilikuwa kama nilivyoamini. Chumba hicho kinanipendeza kwa sababu hakuna kelele wala shida. Ni mahali ninapoweza kujikunyata. Baada ya siku ndefu ya kazi kusoma kitabu ama kusikiliza mziki wa kimia. Mara nyingine nikicheza napaka wangu huko. Najisikia kama nimeondoka duniani kwa muda. Ukiwa chumbani humo najisikia selama. Kimya moyoni na tayari kwa siku inayo fwata. Kwa kweli ni kimbo changu cha amani nyumbani.

Naam mnyama wa kufuga ambao nigependa sana kumfuga ni mbwa. Nigependa umbwa ainia labdra dora. Ana rangi ya dhahabu, macho marefu yenye upole na mkia unapongaa kila anapofurai. Anaonekana kama rafiki mwaminifu tangu siku ya kwanza. Tabia yake ingekua ya furaha na uaminifu. Angenipendelea sana. Angewa salimu. Angewa simama karibu nami nyumbani na angeeza kunitambua sauti yangu. Kati ya watu wengi. Pia angeweza kucheza na watoto bila wasiwasi. Ana moyo mkubwa upendo. Kitu cha kuchekesha ambacho angeweza kufanya ni kujaribu kunikamata viatu vyangu na kukimbia nje ya nyumba. Kisha akisimama kwa uso wa nimekosa kama hajui alifanya jambo halisi. Na ninapenda wanyama wa kufugwa kwa sababu wanatupa upendo usio na masharti. Hawana wasiwasi wa pesa, cheo au mambo mengine ya dunia. Wanakupenda kwa sababu tu wewe ni wewe. Kwa kweli, wanyama wa kufugwa wanaweza kufanya siku zote kuwa nzuri.

Ndiyo, mimi nina kitu cha dhamani sana. Ni picha ya familia yangu iliyo chukuliwa wakati wa sherehe ya kuzaliwa ya baba yangu. Sia kwamba ni picha ya ghali kwa pesa, bali kwa sababu inanikumbusha siku tulizokaa pamoja kila mmoja. Bila simu, bila shida. Kicheza na kukula chakula kilicho tengeneza nyumbani. Babu yangu ameshafariki. Hiyo picha ni hiyo ni njia peke ya kumwona tena uso wake wenye tabasamu. Nimeiweka katika frame ndogo karibu na kitanda changu ili nipate kila asubuhi ninapobanda. Inanipa nguvu na kukumbusha kuwa familia ni jambo muhimu kuliko chochote duniani. Kwa ufupi siwezi kuyuzi kuizuia picha hiyo picha. Dhamani yake haipo kwenye bei bali kwenye moyoni mwangu.

Ninapenda zaidi kutumia GPS wakati wa kusafiri. Ramani ni nzuri, lakini inahitaji muda wa ujuzi wa kuisoma, na mara nyingine ninapotea kama njia imebadilika. GPS kwa upande wake inaniongoza hatua kwa hatua kwa sauti hata kama siwezi kusoma. Inajulisha pia ikiwa kuna trafiki au barabara imefungwa, na kunipa njia bora zaidi. Hii inanisaidia kuhifadhi muda na kujisikia salama hasa kwenye maeneo ambayo sijui. Lakini sina tatizo na ramani kama ni kwa ajili ya kujifunza ama kucheza kama kwenye shule au kwa wakati wa burudani. Lakini kwa safari halisi GPS ndiyo rafiki yangu. Kwa ufupi GPS inafanya nisafiri kwa uhakika bila wasiwasi na kwa urahisi. Hivo ndiyo chaguo langu.

Kipawa changu ni kuandika na kueleza mambo kwa njia rahisi, tangu nilipokuwa mdogo nilipenda kusema hadithi au kueleza vitu kwa maneno yanayoeleweka kwa kila mtu. Kwa mfano, nikikiri na rafiki jinsi ya kutumia simu mpya, hawana shida, kwa sababu ninajaribu kutumia maneno ya kawaida tu. Bila lugha ya kisasa ambayo inaweza kuchanganya, pia ninapenda kuandika maoni yangu kwenye karatasi ya ukompyuta. Hasa kuhusu mambo ya maisha, ujazi, ujuzi ama utamaduni. Mara nyingine watu wananiambia unaeleza kama mwalimu lakini bila kuchukiza. Hii inanifurahisha sana kwa sababu lengo langu ni kusaidia wengine kuelewa si kuwachanganya. Kwa ufupi kipawa changu si cha kucheza muziki wala kubebewa mzigo mkubwa. Ni cha kuwasiliana kwa upole na uwazi na kwa maneno yanayofaa kwa kila mmoja.

Ndiyo, mimi ninapenda kujaribu teknolojia mpya lakini kwa utulivu. Siwezi kusema nimependa kila kitu cha kisasa lakini ninajivunia kujifunza vitu vipya vinavyoweza kusaidia maishani au kazini. Kwa mfano, nilipata programu mpya yakusikiliza habari au kufanya kazi. Ninafurahii kujaribu ikiwa inafanya mambo kwa urahisi zaidi. Pia inapenda kujua jinsi simu, komputa au hata vifaa vya nyumbani vina vyotumia umeme vinavyo fanya kazi. Kwa sababu inanisidia kushugulikia matatiza yao ikiwa vina shi, vina shindwa. Lakini sina haraka sana kuchukua vitu vyote vipya. Najitahidi kujua kama ni muhimu kwangu au kama ni kwaajili ya mtindo. Kwa mfano, sijanunua simu mpya inayotoka, inasubiri mpango wangu wa zamani kuisha, kisha nijaribu mpya ikiwa inanipa faida halisi. Kwa ufupi, inapeana teknolojia mpya ikiwa inanisaidia kuishi, kufanya kazi ama kujifunza, si kwa sababu tu imejirushwa leo.

Ndiyo, mimi ninaamini kuwa ningeweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini ingekuwa changamoto. Bila simu, kompyuta au hata taa za umeme, ningepata fursa ya kujikuta tena na mambo ya asili. Ningetembea zaidi, kusoma kitabu cha kioo, au kukaa na familia kuzungumza hadithi za kale. Pia, ningepika chakula kwa moto wa kawaide na kusikiliza sauti za asili, kama upepo, mvua, au ndege. Badale ya muziki kwa simu lakini nitasikitika kidogo kwa sababu nimezoea kutumia teknolojia kwa mambo mengi kama kujua wakati, kupata habari, au hata kuwasiliana na rafiki. Bado, ningefurahi kujaribu maisha bila skrini kwa siku moja tu. Kwa ufupi, ningeweza kuishi bila teknolojia kwa siku moja. Si kwa sababu ningependa, bali kwa sababu ningejua kuwa ni fursa ya kupumzika akili na kujifunza upya thamani ya utulivu.

Ninapenda mikutano ya wakati mfupi na lengo wazi, sio mpenzi wa mikutano ndefu ambayo haifai kitu ambapo watu wanazungumza tu bila mpango au kujadili mambo yasio na uhusiano. Mikutano ninayopenda zaidi ni ile inayofanyika kwa sababu ya jambo maalumu kama kugawana taarifa muhimu, kutatua tatizo au kupanga shughuli pamoja. Pia ninapenda mikutano inayomjalia mtu fursa ya kusema na kusikiliza bila kuingiliwa. Kwa mfano, nikika na timu yangu kwa dakika ishirini tu ili kuhakikisha kila moja hamelewa kazi yake na ya hiyo siku. Hii ni mikutano nzuri kwangu, lakini kikao cha masaa mawili bila mpango, siyapendi. Pia ninapenda mikutano ya kibinafsi, kama kukutana na rafiki kwa chai moja tu kujadili maisha. Pia ninapenda mikutano inayomjalia mtu fursa ya kusema na kusikiliza bila kuingiliwa. Kwa mfano, nikika na timu yangu kwa dakika ishirini tu ili kuhakikisha kila moja amelewa kazi yake na ya hiyo siku ningependa mikutano inayokuwa na lengo inayomfikia mtu na isio chukuwa muda zaidi ya lazima.

Nikifikiria kuhusu swali hili vizuri, ninafikiria kuwa ninapenda zaidi kusimamiwa, lakini si kwa sababu sina uwezo wa kujismamia, ni kwa sababu ninajua kuwa kazi bora inatokana na timu mzima si kwa mtu moja. Ninapenda kufanya kazi chini ya uongozi wa mwenye uzoefu, ambaye anaweza kunielekeza, kunipa maoni na kunisaidia kuimarisha ujuzi wangu. Pia, ninapata raha nikifanya kazi kwa amani ya kwamba kuna mtu anayechukua jukumu la muamuzi wangu mkubwa. Hata hivyo, ningekubali kusimamia ikiwa nimepewa fursa. Hasa kama ningesimamia timu ambayo tunashirikiana kwa heshima na kusikilizana. Lakini sijapenda uongozi unaotumia nguvu tu bila kusikiliza wengine. Kwa ufupi ningependa kusimamiwa na viongozi wenye hekima. Na pia ninajitahidi kuwa mwenzi mzuri kwa yule anaye nihudumia. Kwa sababu kazi mzuri haipo katika uongozi tu bali pia katika ushirikiano.

Harufu niliyopenda zaidi ni ile mvua inanyesha kwenye udongo. Watu wengine wanaita Petrika. Nikikumbuka siku moja nilipokuwa mdogo nilipotea katika bustani ya nyumbani baada ya mvua. Nilisimama kimya nikilala harufu hile. Ilikuwa safi, baridi na inanipa hisia ya utulivu. Tangu siku hiyo, harufu hiyo imenikumbusha amani ya ujana wangu. Wakati nilipokuwa bila wasiwasi na kujituma kesho pia inanikumbusha mambo ya familia. Mama akipika chakula baada ya mvua au baba akiwambia hadithi chini ya mti wakati hewa ilikuwa imejaa harufu hiyo. Leo nikipata harufu hiyo hata kwenye barabara mjini najisikia kama nimepumzika akilini. Inanipa matumaini kuwa mambo yatakuwa sawa kama ardhi inavyoponywa na mvua. Kwa ufupi, harufu ya mvua kwenye udongo si tu nzuri kupumua ni dawa kwa moyo.

Somo nililopenda sana zaidi shuleni ni kiswahili. Nilipenda kusoma hadithi za watu kuandika insha na kujifunza methali na vitendawili. Siku zote za kiswahili zilikuwa za furaha. Walimu walitupatia nafasi ya kuzungumza, kucheza na hata kufanya tamthili fupi darasani. Pia niliona kwa kiswahili si tu somo la lugha bali pia la kutamaduni. Kupitia masimulizi nilizofanya jinsi watu wakale walivyoishi, walivyofikiri na walivyoshirikiana. Nikikumbuka ziku moja tuliposoma hadithi za paka na panya nilicheka sana. Lakini pia nilijifunza kuwa hisia na akili zinaweza kushinda nguvu tu leo. Bado ninapenda kiswahili kwa sababu inanisaidia kuelezea mawazo yangu kwa wazi na kushirikiana na watu kutoka sehemu mbali mbali kwa ufupi. Kiswahili si tu lugha ni ufunguo wa kuelewa jamii na mila yetu.

Mimi huwa ni napata marafiki wapya kwanjia rahisi. Kwa kwanza ni kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Kwa mfano ni kikutana na watu wapya kazini, shuleni au hata sokoni. Sina haraka kusema mambo mengi. Badala yake ni kuliza na maswali raisi kama unaitwa nani. Au unatoka wapi kisha nasikiliza kwa makini jibu yake. Pia ni najaribu kuwa mwenye tabasamu na uhabari. Hata kitu kama siku njema leo jee kinaweza kufungua mazugumzo. Mara nyingine, ninashiriki shuguli pamoja kama kucheza mchezo, kufanya kazi ya timu, au hata kukula pamoja. Kupitia hayo, husiano unakuwa kwa waasili. Sijajaribu kuwa rafiki wa kila mtu. Ninamini kuwa rafiki bora wanatoka kwa wakati wa uaminivu. Kwa sababu hiyo, ninajitahidi kuwa mwenyewe bila kujificha ili marafiki wapya wanipate kwa ukweli. Kwa ufupi, ninajenga urafiki kwa utulivu, kusikiliza na kushirikiana. Siko kwa maneno mengi, bali kwa vitendo vya dhati.

Ninapenda sana rangi ya blu ya mawingu ya asubuhi kwa ukuta wa chumba. Si blu kali, bali ile inayopasua kama mawingu safi wakati ile inapochomoza. Nimeona kuwa rangi hii inanipa hisia ya utulivu na amani. Kama niko karibu na mawingu hata nipo chichini. Ikiwa nimechoka au nina wasiwasi kunitizama ukuta huu hunisaidia kupumzika akilini. Pia, inashirikiana vizuri na nuru ya asili. Hasa asubuhi na inafanya chumba kilivyojaa, hai na usafi. Bila kuhitaji mapambo mengi nikikumbuka nilipokuwa mdogo Mama alikuwa anaangaza ukuta wa chumba changu kwa rangi ya blue nye pezi. Na nilikuwa ninafurahi cheza chini chaki kila siku. Tangu wakati huo nimekuwa nimependa rangi hiyo. Kwa ufupi blue ya mawingo si tu nzuri kwa macho ni mzuri pia kwa moyo.

Ninapogundua kuwa umeme umekatika, mimi hujaribu kufanya mambo machache ili nisijikose. Kwanza, ninafuma taa ya mkononi, ini ile taa ya simu au taa ya mkononi niniweka mahali pa takatifu. Hii inanisaidia kuona njia bila kugonga vitu. Kisha, nikikaa nyumbani pekee yangu, ninafanya jambo rahisi kama kusikiliza muziki kutoka kwa simu. Ikiwa bado ama kusoma kitabu cha kioo ya nuru ya mtaa ama mkononi ikiwa niko na familia tunakaa pamoja na kuzungumza. Hata kucheza mchezo wa maneno kwa giza. Pia nijaribu kuhifadhi chakula kilichohifadhiwa kwenye fridge. Nikiweka mlango yake ya funguli yetu ikiwa na umeme utachukua muda mrefu kurudi.

Mimi ninapendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, usafi na uhusiano mzuri. Si lazima iwe ofisi kubwa, bali mahali ambapo watu wanashirikiana bila wasiwasi wala shida. Ninapenda kuwa kwa eneo la kazi ninazungumzia nuru za asili na kuna pumzi safi ya hewa. Pia ninapenda kuwa na nafasi ya kimya kidogo ambapo ninaweza kujikimu kwa kazi bila kelele za simu au vifaa vingine.

Ndiyo, mimi napenda kupiga picha, lakini si kama mtaalamu, bali kama njia ya kuhifadhi na kukumbuka vitu. Ninapenda kuchukua picha za vitu kuyakawaida kama jua linapochomoza asubuhi chai yangu karibu nadirisha ama tabasamu la rafiki wakati wa kicheko. Hayo ni picha za maisha halisi ambazo zinanikumbusha hisia za siku zote.

Kazi ya nyumbani niliochukia zaidi ni kusaga sakafu si kwa sababu ni ngumu sana bali kwa sababu inaonekana kama haifai kitu nikisaga leo kesho utapata tena vumbi maji ama alama za miguu. Inajiona kama hiyo si kazi isiyo na mwisho. Pia ninafanya kazi hiyo kwa mguu yote na mara nyingine nikikaa chini kwa muda mrefu mgongo wangu unanipiga.

Nina shugulikia muda wangu wa mwisho kwa kujiandaa mapema. Kwa mfano, ikiwa ni shughuli muhimu kama uji wa asubuhi, mkutano ama kusafiri ninafanya mpango tangu jana jioni. Ninaandaa vitu yote vinavyohitajika kama mavazi, chakula au vifaa na kuweka alamu nisipoteze wakati. Pia ninapofanya orodha fupifupi ya mambo yanayotakiwa kufanya kwanza. Hili nisije nikajifanya mambo kwa haraka bila mpango. Hili linanisidia kupunguza wasiwasi. Wa mwisho.

Ndio, ninapenda kunywa maziwa lakini si kila siku. Ninapenda zaidi maziwa ya ng'ombe yaliyopasuka vizuri na bado yana baridi kidogo. Yananipa nguvu asubuhi, hasa nikichukua kiamsha kinywa kama mahamri au uji. Pia, najisikia kuwa nimechagua kitu bora kwa afya kuliko vyakula vingine vya haraka. Lakini sijapenda kunywa maziwa wakati wa joto sana kwa sababu mara nyingine yanaweza kusababisha kuchomwa tumboni. Na ikiwa ni maziwe yasiyokuwa ya asili kama hayo yenye sukari mingi, sina hamu sana.

Ningependa zaidi kuandika kuliko kuongea. Kwa kuandika, nina muda wa kufikiri kwa makini kabla ya kusema kitu, naweza kubadilisha maneno yangu ya kufanya kuwa waziwazi zaidi, ama kuyafanya kuwa yenye upole, bila kuchukiza mtu. Pia, ninapoteza mawazo, ninaweza rudi, nyuma na kusoma tena. Kuandika pia kinanifanya, nijisikie salama zaidi. Hasa kwenye mambo yanayohusu hisia au maoni yangu ya kina. Mara nyingine, ni rahisi kueleza moyo wangu kwa karatasi kuliko kwa uso.

Kazini, changamoto moja ninayokutana nayo mara kwa mara ni muda si wakutosha. Mara nyingi kuna kazi nyingi zinazotakiwa kufanyika kwa muda mfupi na hii inaweza kusababisha msongo au makosa ikiwa hautajipanga vizuri. Pili, kuna wakati ambapo watu hawafikiriani kuhusu njia bora ya kufanya jambo fulani. Hii inaweza kusababisha mgogoro mdogo au kazi kuendelea kwa upole.

Ninapenda siku za mvua, zinaleta utulivu na mabadiliko ya pole pole katika maisha yetu ya kila siku. Wakati mvua inanyesha kwa nguvu, hujaribu kuepuka kutembea nje ikiwa si lazima badala yake, ninapenda kukaa ndani, na kufanya mambo ya kimya. Kama kusoma kitabu kuandika mawazo yangu, ama kusikiliza muziki kwa asili hasa sauti ya mvua inavyopiga kwenye paa. Nikikumbuka siku moja nilipokuwa mdogo, tulikuwa tumechoka kwa joto. Na ghafla mvua ilianza kwa nguvu. Tuliacha kazi zote, tukatembea nje, tu kwa furaha tukicheka, tukicheza na tukijisaka kwa maji. Siku hiyo ilikuwa kama hadhia kutoka mbinguni. Leo, mvua imebadilisha mpango wangu kidogo. Nikihitaji kuchukua barabara tofauti, kuvaa, viatu, vya mvua au kubadilisha wakati wa kutembea. Lakini sina wasiwasi nimejifunza kuishi kwa mabadiliko. Na sauti ya mvua, inanipea amani kubwa. Inasikika kama dunia inapumzika na moyo wangu pia anafuata. Kwa ufupi, mvua hionekani kama tatizo kwangu. Bali kwa wakati wa kupumzika, kujifunza na kushukuru kwa uzima.

Kila siku ninatumia basi kama njia yangu ya kawaida ya usafiri. Napenda basi kwa sababu ni rahisi inafika sehemu nyingi na ni gharama nafuu kuliko matumizi ya teksi au gari binafsi. Pia nikifanya safari ndefu kidogo basi inanipa fursa ya kupumzika kidogo nikiangalia nje ya dirisha au kusikiliza mziki kimya. Mara nyingine ikiwa ni safari fupi tu kama kuenda sokoni karibu au kwa rafiki napenda kutembea. Kutembea kunanipa mazoezi kuna nisaidia kupumzika akilini na pia kuniomba mambo ya ninayo sahau kwa haraka ya gari. Lakini kuna siku mvua au baridi kali ambapo ningependa sana kuwa na gari la kibinafsi lakini kwa sasa basi na miguu yangu ndiyo rafiki yangu ya kila siku kwa fupi ningependa kusema basi ni chaguo langu la kila siku. Si kwa sababu ni kamili bali kwa sababu inafaa maisha yangu.

Timu yangu ya mchezo ni AFC Leopards. Nimekuwa mwanashisha wao tangu nilipokuwa mdogo. Nilijifunza kuyapenda kupitia babu yangu. Alikuwa anawatembelea kila siku ya mchezo na mara nyingi aliniletea picha zao za au kipande cha gazeti kilicho. Toa habari zao. Ninawapenda kwa sababu wanacheza na moyo wote hata kwa wakati wanapokumbaniwa na shida. Pia rangi zao, nyekundu na nyeusi zinanipa hisia na nguvu za ujasiri.

Asubuhi ya leo niliamka kitu saa kumi na mbili ya asubuhi. Kitu cha kwanza nilichofanya baada kuamuka ni kuinua vitanda na kufungua dirisha ili nuru ya asubuhi na hewa safi iingie ndani. Kisha nikakunywa glasi moja ya maji tabia niliyofata kwa muda mrefu kwa sababu inanisaidia kuasha mwili. Kwa chakula cha asubuhi nilikula ugali na sukumawiki. Chakula kinachanipatia nguvu ya kutosha kwa siku nzima. Pia nikikunywa chai moja ya asubuhi bila sukari mengi. Baada ya kula, najitayarisha kwa haraka na kuelekea kazini kwa basi kama kawaida. Nilifika kazini kitu saa moja na nusu hivi, nikapata muda wa dakika kumi na tano ya kujitayarisha kabla ya kazi kuanza rasmi. Nilihisi ya asubuhu yangu imejaa matumaini na amani. Hewa ilikuwa baridi kidogo lakini anga ilikuwa safi na nikaona ndege wekiimba nje na dirisha. Hayo yote yalinipatia hisia ya nzuri ya kuanza siku.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia ya zaidi ni kuwa tayari kubadilika. Nilipokuwa mpya kazini nilidhani kuwa mpango uliotengenezwa asubuhi unafuatwa mpangilio wake hadi jioni. Lakini baada ya muda, niliona kuwa mambo mengi yanabadilika kila siku. Kama matumizi ya teknolojia, mapendekezo ya wateja, au hata mazingira ya kazi. Kupitia mafunzo hayo, nilijifunza kuwa muhimu sana ni kusikiliza, kujifunza haraka na kushirikiana bila kuchukia. Kwa mfano, nilipofundishwa kutumia programu mpya kazini, nilihitaji kujifunza vizuri, hata nikikaa zaidi ya masaa moja baada kazi. Pia nilijifunza kuwa, kutaka kufanya kila kitu pekee yako sio uwezo ni udhaifu. Kuomba msaada, kushirikiana na kugundua suluhisho pamoja ni njia bora ya kufanikiwa.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni kujiunga na chuo kikuu. Siku hiyo ilikuwa mwisho wa safari ndefu ya kujifunza na mwanzo wa ulimwengu mpia wajibu, ujuzi na uweza kujitegemea. Nilipofika kwenye chuo kikuu, nilijiskia kama nimepata ufunguo wa kufungua milango mingi ya kazi, ya maarifa na maisha yenyewe. Nijifunza zaidi kuliko masomotu. Nijifunza kuishi peke yangu, kushughulikia pesa, kufanya maamuzi na kujihudumia bila kutegemea mtu. Pia nilikutana na watu tofauti wenye maono mbali mbali na haya yaliniweka akili wangu ulimwengu ni mkubwa sana na kwamba kuna njia nyingi za kuishi. Kupitia uzoefu huo nilibadilika kutoka kuwa mtu anayesi mama nyuma kuwa moja anayeshiriki kwa ujasiri.

Ndiyo, ndiyo. Ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Hasa kwenye simu yangu ya kompyuta ya kazi. Nimeona kuwa ni njia rahisi sana na salama ya kufungua vifaa bila kuhitaji kumbukumbu za neno siri. Pia inanisaidia kuepuka wasiwasi wa mtu mwingine kufikia taarifa zangu bila ruhusa. Lakini sijamwamini kabisa mfumo huo kwa sababu mara nyingine huwa haukubali kidole changu hasa ikiwa nina mikono baridi au kuna maji. Kwa sababu hiyo bado nina nenosiri la suluhisho la zaidi. Pia ninafikiri kuwa usalamu wangu wa kidole ni nzuri kwa matumizi ya kawaida. Lakini kwa taarifa muhimu sana kama benki au barua pepe ya kazi ninaendelea kutumia nenosiri pamoja na usalamu wa kidole. Kwa ufupi, ninaamini mfumo wa usalamu wa vidole kwa urahisi wake, lakini pia sina wasiwasi wa kutumia pamoja na njia zingine za usalama.

Ninapata kuwa mimi huwa nashugulikia wateja kwa heshima, makini na haraka. Kwanza ninasikiliza kwa makini bila kuvuruga. Hata ikiwa ni mtu ako na wasiwasi ama atoka kwa hasira. Ninaamini kuwa ni kila tatizo lina suluhisho. Lakini lazima kwanza mwenye shida ajisikize na asikilizwe. Kisha, ninajaribu kutoa maelekezo yanazoeleweka kwa lugha rahisi. Bila maneno ya kisasa ambaye yanaweza kuchanganya. Ikiwa ninajua wajibu mara moja, ninamlipa wateja kwa upole. Ikiwa sijui, sina ogopa kusema, nitachunguza hili na kukurudia, baada kumpongeza kwa taarifa isiyo sahihi. Pia, ninawezesha wateja kujisikia wanapokea huduma bora, kwa tabasamu, salamu, ama uaminifu, hata kwa simu au barua pepe. Ninajitahidi kutumia neno maneno yenye huruma na dhati.

Ninapenda kula nje ya nyumbani mahali penye utulivu na chakula cha nyumani kama hoteli ndogo au mgahawa wa familia. Si mpenzi wa mahali makubwa yenye kelele za watu wengi na muziki wa kisasa. Badala yake ninapenda mahali ambapo naweza kusikiliza mwenzangu, tukipiga gongoni, kukula ugali uliochaguliwa vizuri au hata kupokea chai iliyotengenezwa kwa mkono. Kuna mgahawa mdogo karibu na kazini ambapo ninatembelea mara kwa mara. Mwenyeji anajua pende zangu na mara nyingine hata ananilipisha kwa tabasamu tu. Chakula chake ni safi, ugali si mingi na mahali pana upepo wa asili. Pia ninapenda kula nje ikiwa nipo pamoja na familia au marafiki wazuri. Kwa sababu chakula bora kinapoteza ladha ikiwa hakuna ushirikiano.

Mchezo niliopenda kutazama zaidi ni mpira wa migu. Ninapenda mpira kwa sababu una nguvu za kihisia, kuna furaha, sira, matumaini, na hata michezo yote yanaweza kuonekana katika dakika moja tu. Pia, unahitaji timu mzima kushinda, si mtu moja tu. Hii inafanya nifikiri kuhusu umuhimu wa ushirikiano maishani. Nikikumbuka mchezo wa FCLeopards dhidi ya Gor Mahia niliotazama miaka michache iliyopita. Mchezo ulikuwa wa mashindano ya kombe la Kenya. Na ulimalizika bao moja kwa moja la mwisho lilifungwa kwenye dakika ya ninety plus. Nilicheka nikalia na nikashangilia kwa sauti kubwa. Hata jirani aliniuliza kwani nilikuwa sawa. Ningependa kutazama mchezo nyumbani kwa televisheni au kwa simu. Mimi si mpenzi wa kelele za uwanjani. Najipenda zaidi kukaa kimya nikijisikia sehemu ya mchezo bila kuingiliwa na shida zozote. Na wakati ninatazama mchezo, ninajisikia kama nimeondoka na shida zangu kwa muda. Moyo wangu unapiga kwa haraka akili yangu inaji kita kabisa na kila goli linanipatia hisia kama nimeshindana mwenyewe. Kwa ufupi, mpira wangu wa miguu si mchezo wangu. Ni njia ya kupumzika, kushirikiana kwa hisia. Na kujikumbusha kuwa maisha yana mabadiliko. Kama mchezo mwenyewe.

Nina uhusiano mzuri sana na wazee wangu hasa babu na shangazi. Tangu nilipokuwa mdogo nilikuwa nao karibu sana. Babu alinipa mafunzo mengi ya maishani kama jinsi ya kuwa na heshima, kushukuru kwa vitu vidogo na kuheshimu asili yangu. Mara nyingine aliniambia hadizi za kale chini ya miti na zote zilikuwa na funzo fulani. Shangazi pia alikuwa mtu wa maana wa pili. Alipenda kunipikia chakula changu kilichopendelea na kwa mara kwa mara nyingine alisikiza bila kunitukana hata nikifanya makosa. Leo hata kama siwezi kuwa nao kila siku, tunasalimiana mara kwa mara kupitia simu. Na kila ninapowatembelea najisikia kama nimerudi nyumbani. Bila wasiwasi, bila masharti na upendo wa kweli. Kwa ufupi, wazee wangu si tu wa familia. Bali ni mazingira ya hekima na upole ambayo nimejifunza kujidhamini nayo kila siku.

Ndiyo, ningependa ujana. Si kwa sababu ni ume bora zaidi, bali kwa sababu ni wakati wa nguvu, matumaini na uwezo wa kubadilika. Ujana ni wakati ambapo mtu anajifunza kuhusu dunia, kujaribu mambo mapya na kujenga maisha yake. Ni wakati wa kufanya makosa na kujifunza kutoka yao bila kuchukizwa sana. Pia, ujana una nguvu wa kihisia, moyo na una furaha wa kuburudisha, akili ina hamu ya kujifunza na mwili unaweza kushikamana na changamoto nyingi.